Wakati kuna jua kali, napenda sana kukaa kwa kivuli, ama nikae kwa nyumba, ama nisitembea kwa hiyo jua kali, kwa sababu jua kali unisababisha nisione sana na shida ya macho, jua kali pia hunipa kuumwa na kichwa sana. So wakati kuna juakali naweza beba mwavuli na mimi nijifunikie ama nikaye chini ya kivuli naweza kayla chini ya mti naweza tembelelea kwa kivuli ndio nihepe iyo jua kali ama nikae kwa nyumba mahali kuna kivuli mpaka jua kali itulie kwa sababu siwezi tembea kwa jua kali itanipa kuumwa na kichwa sana.

Starehe ni za aina mingi. Hila, kuna starehe ambazo zi ahitaji nitumie hela na kuna starehe ambazo zitahitaji tu nitulie kwa nyumba yangu. So, napotaka kustarehe kwa utumizi wa hela kwanza napanga maana lazima upange ndio nipate pesa na nijue nitapata pesa wapi. Kwanza nitafute hiyo pesa ya kutumia ndio nistareheke vizuri, mimi nakunywa juice pale, niko kwa maji naogelea pale, na la chips zangu pale, najienjoy tu na starehe zangu moja mbili pale. So starehe ya kwanza nikutafuta pesa, ndio ni stareheke ya kihela, alafu nitafute mahali ambapo naenda, kulingana na ile hela yangu, mahali ambapo napapenda, kulingana na ile hela niko nayo. Iyo ndio jambo mbili muhimu sana ambazo nazifanya. Baada ya hapo starehe yangu inasonga, lakini ikiwa ni starehe ya nyumba basi, aa, naeka kamovie kangu hapo, naanza kuwatch, nanunua popcorns, najipikia, nikona juice hapo kwa nyumba polepole, niki watch, mpaka ile wakati nitalala.

Hali ya anga ambayo ama hali ya hewa ambayo ninayoipenda ni wakati ambapo hakuna jua kali na hamna mvua waona. Kuna mawingu-wingu, hakunyeshi, hakuna jua, kuna kabaridi, hakuna joto mingi, unaeza tembea mbali bila kujifunika, unaweza enda mbali bila kuvaa fulana mingi ama sweta. Unaweza kuwa tu, uneza fanya kazi zako bila kupigwa na jua ama kukuwa na mvua Iyo hali ya hewa hunifurahisha sana kwa sababu inakupa iyo freedom ya kufanya kazi vizuri bila kung'ang'ana. Maybe unahisi baridi ala saa sipendi ya baridi. Kukuwe najua mingi apana sipendi kwa sababu inanipa kichwa Kuna iyo hewa katikati si mvua sio jua Inanifurahisha sana na unaeza fanya kazi mingi na vizuri sana.

Napenda sana mchezo wa kandanda na ningependa sana kujaribu ila sijui kuucheza. Hiyo ndo shida. Napenda sana kuuelewa kujua vile inanvyochezwa kupanga vile kila mtu na nambari yake vile unapaswa kucheza. Maanake mchezo wa kandanda naona watu wengi wanaipenda sana. Na vile inavyoshangiliwa, pia mimi najipatanga na nashangilia, hasa kama sijui sana kuhusu mbali na ushangilia hivo hivo. Nikijua kucheza pia naezashukuru sana kwa sababu naonanga vile wanacheza mpaka mimi hufurahia na natamani sana, ningependa sana kujaribu, ama nijifunze, bila kujaribu basi nijifunze na ndo nijue. Bali siku moja tu nitaanza mazoezi pole pole, ndo niweze kujua na kujaribu ndo nitapata tu hisia ama jinsi ya kuielewa zaidi.

La hasha sipendi sana kucheza mchezo wa video manake naonanga ni kama napoteza muda sana na tena si uelewi sana na mimi si ule mtu ambaye nitakaa tu nimeangalia kitu kimoja masaa mingi. So mchezo video si pendi sana kucheza ila nikiwa karibu na watu ambao wanacheza naeza cheza cheza kidogo alafu nione tu nimeacha kwa sababu si kitu ambacho kinanivutia na si kitu ambacho napenda kukifanya sana. So, mchezo wa video si aty naupenda kufanya ama kucheza sana. Ila nikipata watu wanacheza naeza cheza, lakini si uelewangi tena sana. Manake, wanawake pia, hatupendi hizi michezo za video sana. Sisi si kama wanaume. Hiyo ndio shida pekee yake.

Kuna vitu mingi ambavyo hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na vitu ambavyo watu wanapaswa kuzingatia ama wanapaswa kutia manane ni kitu ya kwanza ndo mazingira ya kazi yawe mazuri kuwa na heshima na wenzako. Kama kazi hamna heshima, basi hiyo mazingira itasumbua. Aya, kitu ya pili, mahojiano ama urithiano na wenzako. Ukikosa hiyo, mazingira ya kazi haitakuwa mzuri. Kitu ya pili ya tatu, ishi na watu kama mandugu zako. Unaona, ndio kitu ya tatu. Kitu ya nne, kuna adabu kazini na kufuata sheria. Usikuwe mvunze jaji sheria na unataka vitu ziende kwa njia yako. Haa basi ukivunja sheria kazini, we utaondolewa. Sasa heshima, adabu, kuishi na wenzako vizuri, itakusaidia sana na itakuwa mzuri. Mazingira ya kazi itakuwa vyema. Adabu, ishi na wenzako vyema, kuwa na heshima, fuatilia maagizo, kuwa mtu wa kusikiza. Ni hayo tu.

Naam, napenda kupiga picha, sababu picha unipa kumbukumbu ya vitu ambavyo nilivyovifanya, badaae nikaeza kukaa chini, nikafikiria, hii picha ina nikumbusha kitu fulani, hii picha ina nikumbusha mahali fulani, hii picha ina nikumbusha mtu fulani, hii picha ina nikumbusha kitu fulani cha maana. Ya napenda kupiga picha sana kwa sababu inaniekea kumbukumbu yangu vizuri. So na inaeza niekea iyo kumbukumbu badae inikumbushe kitu kama tuseme kwa mfano nilienda shule kidato chuo kikuu nikamaliza nikapiga picha. Basi inanipa kumbukumbu hii ilikua siku fulani ambayo nilikuwa namaliza kidato changu cha nne ndio hii picha nilikuwa nakaa hivi. Aya, nikaenda chuo kikuu, nikamaliza, nikapiga picha, basi, hiyo picha inanikumbusha, baada ya chuo kikuu, hivi ndo nilivyokua, na ii ndo ilikuwa siku, na ii ndo ilikuwa picha, nani alikuwa kwa hiyo picha, au watu walikuwa akina nani, mnahusiana nao vipi, picha inakupa vitu mingi sana. O kwa hivyo sasa mi napenda picha sana kwa sababu huniekea kumbukumbu vizuri. Na tena hunionyesha mahali ambapo nimetoka na mahali ambapo naelekea.

Naam napenda hesabu sana kwa sababu na heabu naamini ni mchezo wa namba. Sasa hamna vile nawezaka bila kucheza na namba. Saa hesabu ni kitu rahisi sana na ilikuwa tu mchezo wa namba. Ukijua kucheza hii namba basi ni mchezo ambao au change sheria yake basi. Ukijua hesabu formula fulani basi itaishi hivyo. Kwa sababu sasa esabu itaishi na formula yake hivyo. Labda ikue ingine lakini ile ile answer ni ile ile sasa hesabu naipenda sana ni mchezo wa namba hauwezi ishi bila hesabu kama hupendi hesabu basi haujui mchezo wa basi wa pesa mimi hupenda pesa basi lazima upende hesabu ndio nijue kupiga hesabu ya pesa hesabu ni kitu ya mana sana nakulingana na hilo mimi mwalimu saa Si hezi kataa kukosa kupenda hesabu kama mwalimu wa hesabu na sayansi hesabu kitu ya maana hesabu somo nzuri, hesabu kitu ya maana sana naipenda sana.

Naam, nishai nishai hudhuria tamasha ya mziki, si mara moja, sio mara mbili, mbali mara mingi sana. Nakumbuka tukiwa kidato kikuu, tulikuwa na hizo timu, ambazo tulikuwa tunaenda na tunahudhuria tamasha za mziki. Ilikuwa ni moja wapo kupatana na shule zingine, kupatana na wenzako, kuangalia dini ama kuangalia kabila zingine, vile zinavyofanya vitu zao vile wanavyoimba nyimbo ambazo wanazoimba Kuligana na kabila Zinaimbwa wakati gani Zinaimbwa kwa nini kuashiria nini ujumbe gani kwa hizo nyimbo Tamasha ya mziki nilihudhuria si mara moja Mara mingi sana Kwa sababu shuleni tena tulikuwa tunashindana shule gani bora Kwa hizo tamasha zote ni gani itaibuka kwa mshindi Kwa hizo vitu zote tunazozifanya So tulikuwa tunapenda sana sababu ya kutingiza kiuno kuimba kuimba vitu ambavo si vya maybe hata kama ni za kwenu si za kwenu kabisa bali unaelewa kitu moja mbili tatu na zile ambazo huelewi vile unavyoendelea na hizo tamasha ndivo unapatana watu za wa huko wakikueleza maana hizo nyimbo ilikuwa moja wapo ya kitu ambacho nikuwa napenda sana uko chuoni ya tamasha za mziki ilikuwa kitu ya maana sana.

Kwanza maji ni uhai, na milizetu zinaitaji maji, na bila maji basi hatuwezi ishi, tunaitaji maji ndio tuweze kuishi, ndo maana tunaamini maji ni uhai, na wanasayansia husema, kama we ni binadamu, basi si ukunywe glasi nane kwa siku, vikombe nane kwa siku za maji, ndo mwili yako iweze kukaa vizuri. Tena wanasayansia wanatuambianga mwili yetu imetengenezwa ile percentage kubwa ni ya maji. Basi naamini kunywa maji husaidia sana. Na kunywa maji mingi naeza kunywa glass kumi kwa siku kwa sababu gani nisipo kunywa maji inatosha kwa mwili basi mi huumwa na kichwa. Nisipo kunywa maji inatosha kwa mwili akili yangu haifanyi maji ni uhai na kunywa maji mingi sana. Glass kumi kwenda juu kabisa. Ndiyo mwili yangu ikaeze kufanya kazi vizuri. Na nijipe uhai.

Umeme ukikatika, kama hapa Kenya tushazoe, ile kitu ya maana unapofanya, tukona ile taa ambayo, tunaichanjingi na umeme, unaweze iwasha, ukaeze kutumia kwa hiyo mda. Kama huna hiyi umeme, unaeza nunua zile koroboi ama candles, uziwashe, pia zinaeza saidia. Hila kama huna hizo kwa sasa unaezatumia mwangaza wa simu kufanya lile jambo ambalo hukuwa umemalizia kulifanya. Na kama umeme umekatika wakati si wakati wagiza, basi unazendelea kufanya vitu zingine ukingoja umeme urundi ila kuna vitu ambavyo vinahitaji umeme kama wifi ndo ufanye kazi. Mbali unaezajiondoa kwa hizo kazi ambazo zinaitaji kama wifi Ndio ziweze kufanya kazi ufanye vitu zingine hazihitaji umeme kwa huo wakati.

Kama mimi, mimi ni mwalimu na nashukuru sana kwa sababu kama mwalimu tuna vile tuna ratiba ama kuna vile tunafuatilia ratiba fulani kwa kuanzia jumatatu hadi ijumaa. Sasa mimi kama mwalimu kuna vile nahitaji na kuna sheria pale kazini, napoamka kuna muda fulani napaswa niamke, nijitayarishe ndo muda fulani kama saa moja hapo isifike kama siko shuleni. Inakua rahisi kwangu kufuata muda wangu wiki yangu yote, maanake pale kazini tuna ratiba ambayo tunaita timetable ambayo kila mtu anaifuata na kuna kengele ambayo inalia kutuelekeza kile kinachofanyika kwa huo wakati. Kama ni hiyo somo limeisha, tunangia somo lingine, kuna kengele ambayo inalia kutuelekeza nini inaendelea baada ya hapo. Na tunapofunga kazi kama mwalimo ambaye anapenda watoto kupita, kuna ratiba ingine ambayo tulianzisha, unaanza kufunza watoto baada ya shule ambayo tunaita tuition, ndo waweze kuelewa zaidi wale ambao wako nyuma kimasomo. Inakua rahisi kwangu kufuatilia wiki yangu bila mimi kupanga kitu chochote kwa maana natumia ile ratiba ya shule.

Kuwa na rafiki ni jambo muhimu na nikitu ambacho naona ni cha maana sana kama wewe ni bidanamu ambaye anayeshi kwa hii dunia. Ila kufanya marafiki sio rahisi, lazima tuka chini, nione kama wazo langu na lako laendana. Tabia zako zinanifurahisha, mambo yako vile unayoyapanga yananifurahisha. Marafiki huwezi kuwa na rafiki yoyote tu, tabia zako, tunaabudu mungu moja kidini tunaendana, bila hata kuenda na kidini basi, tunaeza kuwa na heshima kwa sababu, unaeza kuwa ndini tofauti nikue tofauti, lakini tunaheshimu kila mtu dini yake, lakini siwezi ishi na rafiki ama kufanya urafiki na mtu ambaye haeshimu dini yangu. Basi lazima tukae chini tuelewanwe moja mbili tatu. Tabia fulani hazi nifurahishi. Maongezi fulani hayanifurahishi. Ndio ikue kwamba unanielewa na nakuelewa. Kwa sababu urafiki nao usipochunga unaeza ingia kwa urafiki ambao unaeza kupotoza baadae. Hila ukiwa makini sana unaeza pata rafiki ambae ni wa dhati na wa maana sana.

Kwa sasa, mandhari mazuri ambayo nishai ona ni ikulu. Maanake tuliwahi enda ikulu nikiwa chuo kikuu, tulienda kumuangalia our president hiyo wakati na mandhari ya hiyo eneo. Na kwambia ni mazuri, unapendezwa, kwanzia pale kwa lango kuu, unakaribishwa, unaonyeshwa barabara. Mahali mbapo unakanyanga basi, hukanyangi uchafu. Kuna mpangilio fulani uko uko, mahali mbapo unaelekezwa ukae ukimngoja raisi aje kuwaongelesha. Basi kumepangwa, viti vyake sivyo vya kawaida, mahali ambapo unakaa una feel Hii nayo nimekaa vizuri, Harufu yenyewe inakuvutia, hewa ya huko inakuvutia, chumba kimejengwa vizuri, unapo ingia mahali hapo ikuluni basi, we unaona tu, nikae huku kabisa. Mbali ikulu nilingia ni mandhari mazuri na sikuwa kwa sasa sijawahi pata mandhari ambayo inaeza pinga ama inaeza shinda ile mandhari ya ikulu. Natamani sana ni rudi. Sana sana.

Namkumbuka mwalimu wangu wa kingereza, manake na sababu ya kumkumbuka alikuwa msichana mdogo sana, na alikuwa msichana mrembo, na alikuwa msichana mwenye nidhamu, alafu alikuwa mwalimu mwenye anajua kuvaa, nywele zake alikuwa anazitengeza vizuri, afu sasa alikuwa na kauzo kazuri, alafa alikuwa mwalimu mwenye anapenda kila mtu. Yani kila mtu alikuwa rafiki yake, ukifanya kosa si mwalimu wa kukuadhibu, bali mwalimu atakuita akuulize, sababu ya kufanya hivi na hivi ilikuwa gani? Ukiniuthi ama ukianguka utapata nini? Halafu alikuwa mwalimu mwenye anatuongelesha kama dada zake, hapo shuleni tulikua tunapenda, akija wakati ako zamu yake ya kuangalia siku, ah basi tulikuwa tunafanya vitu vizuri na kwa ulaini, kwa sababu alikuwa mwalimu mwenye anapendeza kila mtu, ukifanya kosa, mwenzako anakuuliza, jamani uyu mwalimu hana maneno mingi, mbona wamfanyia hivi? Zami yake ilikuwa rahisi kwa sababu alikuwa anapendwa tena alikuwa mwalimu mrembo, ah, alikuwa anajua kufunza. Akikufunza kitu kama huelewi anakuja baadae anakuliza nini ilikuwa ngumu hapa nikueleze? Yaani mpaka unajipata wewe mwenyewe, unafurhia somo lake wakati anakuja manake alikuwa mwalimu, Mwalimu amependeza hivo tu.

Naam napenda kupanda milima sana sababu naonanga kama ni ile kitu ambayo napenda kufanya wakati naenda kama kupumzisha akili wakati walikizo na unapenda milima alafu kupenda mazingira ni kitu ya maana sana. Kupanda milima alafu nangalia dunia kwa nidhara ingine inasaidia sana. Ndoto yangu kuu ni kuenda uko Mount Everest kuona vile watu wanavyo enda uko. Ninini hiyo wanayoenda kufanya, mbona watu hawafiki uko mwisho na mtu akifika mwisho mbona anakufa. Ilo ndo litakua njambo langu kuu sana ambalo nitakuwa ninalienda uko. Ni kama tunapanda uko kuelewa na naamini nitarudi nikiwa salama. Wanasemanga mtu haezi fika mwisho na arudi. Basi naamini mii nitafika uko Mount Everest mwisho na ni rudi kwa sababu ni mejaribu milima mingi Mount Kenya, Mount Kilimajaru. Na imekua raisi ukielewa na ukia mini mungu.

Zaidi kabisa, napenda kununuwa nguo, kwa sababu naamini mavazi yako hukufanyia maelekezo ama hukuintroduce hata kabla hujaongea na mtu. Vile unavyo vaa ndivyo watu wanavyo kuchukulia. Vile unavyo vaa ndio watu wanavyo kuheshimu kulingana na vazi ambalo umevaa. Sasa mimi hupenda kuvaa, kununua nguo sana, na nguo zenye adabu, nguo zenye nidhamu, nguo zenye zinaweza enda kila mahali. Kama hii ni nguo ya kwenda kazini, vaa ki nidhamu. Nunua nguo ambayo ina nidhamu, inakaa mwalimu kama wewe ni mwalimu. Haya kama ni ya kanisa, vaa nguo ambayo unaheshimu mungu wako. Watu wakiwa kanisani, si kukuangalia ambao wanaona uchi, la hasha. Vaa nguo ambayo ina nidhamu, mbele ya mwenyezi mungu, basi hata watu watakuheshimu, napenda sana kununua nguo kwa sababu inanipa mawazo fulani kunihusu, mtu anaweza nifikiria kunihusu, kama naenda, kama ni outing hivi, vacation, kuna nguo ya kila mahali, na ndio sababu napenda kununua nguo kulingana na mahali ambapo ninapoenda nguo ndio kipaumbele, naweza nunua nguo nikose kununua chakula.

Na penda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu kuna maoni ambayo yatakuelimesha, kuna maoni ambayo yatakurekebisha, kuna maoni ambayo yatakudunisha na kuna maoni ambayo yatakutia aibu. Ila kwa hilo lote ni usimame kama ni maoni ya kufundisha basi soma kulingana na ile maoni ambayo umeambiwa ya kukufundisha. Kama ni maoni ya kukurekebisha, afanye hiyo rekebisho ambayo umeambiwa kwa maoni na itakusaidia baadaye kuwa mtu bora. Elimu kurekebisha na maoni yenye adabu, basi mimi napenda sana kuyasoma. Tena kuna maoni ambayo ya takudunisha, basi wewe kama mtu ambaye unaishi katika hii dunia, basi lazima uelewe. Watu ni tofauti usikasirishwe na maoni ya kukudunisha, bali yawe yanakutia moyo zaidi kuendelea na kuendelea kwa sababu mtu achukii kitu ambacho haoni ni kiadhamana, bali huchukia ambacho ni chadhamana. Basi, we chukua maoni ambayo yanakufunza na maoni ya kukurekebisha, endelea.

Kwanza, tuipe familia kipau mbele, maanake wale ndugu zetu, dada zetu, wazazi wetu, tuwape kipau mbele. Watu ambao walitulea, watu ambao wameishi na sisi, watu ambao wanatujua, watu ambao watatudhamini tuwe na pesa tusiwe nazo. Ni watu ambao watakuwa pamoja na sisi. So, nikiwa karibu na familia yangu napenda tukai chini, tuzungumze, tueleanwe, tutoe mawaidha, tuone vile familia yetu itasonga, kutoka mahali fulani, tuende mahali kwingine. Tusikue na wivu, tukae chini tueleanwe, we umebarikiwa, unaeza saidia mwenzako kivipi, we umeinuliwa hii side, unaeza saidia mwenzako wapi. Kusaidiana, kusemezana, kujuliana hali kukaa chini kula pamoja kama familia hAta kama ni maramoja kwa mwaka Basi julia ndugu yako Basi kuwa nae karibu jua amekula nini, amelalaje hizo zote, familia yako kipaumbele kusaidiana ndo kitu cha maana napenda kufanya na familia yangu.

Kumbukumbu ya ututoni naeza kuwa na mingi ila ambayo ilikuwa inafanyika kwa mara nyingi na ilikuwa inanikumbusha vitu mingi ni siku ya krismasi. Ambapo nakumbuka sana kama ni hio siku ya krismasi tulikuwa tunaamka mapema. Unaosha kila mahali, unafagia kila mahali, nyumba ni safi mamako na anapika uko vyakula vya aina mingi, mnapikiwa. Hio siku kila mtu anarahaa fulani, kila mtu amefurahia Bahanda ya hapa mnaoga, mnavalia mavazi mapya ambayo mlinunuliwa ya krismasi Mnatoka tu kusherehekea na wenzenu, mnapatana na watoto wenzenu Mmepewa pesa, mnaenda mnanunua tu Peremende uko mkirudi, peremende uko mkigawa Krismasi ilikuwa siku ambayo tulikuwa tunaidhamini sana ni siku ambayo tuungerudi nyumbani usiku haunge ulizwa. Ni siku ambao ungeenda kwa jirani na ukule bila kuulizwa. Ni siku ilikuwa siku ya upendo, siku ya kuonyesha upendo kwa watu, majirani, mandugu, kila mtu. Ni kumbukumbu ambayo haitai nitoka kwa sababu naona Christmas za saizi na za kitambo. Za saa hizi hazina uzuri wowote, hazina ile uzito ambao tulikuwa nao sisi kama utoto mwetu, tutulifurahia sana kismazi.

Asanti kwa hili swali kwa sababu kazi yangu inanipa hiyo nafasi ya kuendelea kukua mtu mkuu katika hiyo nafasi ya kwangu. Naeza soma nifike mahali, nikuwe na kitu fulani, naeza endelea kusoma nikifanya kazi yangu. Kwa walimu tunaamini, mwalimu usoma kila siku. Naam sasa, mimi kama mwalimu wa darasa, nitajitahidi sana niendelee kusoma ndio nisiishi kuwa walimu wa darasa, niweze kukua mwalimu mwingine. Naeza kuwa mwalimu mkuu, naeza kuwa naibu wa mwalimu mkuu, kulingana na ile ujuzi wangu ambao nimesoma na nikaendeleza masoma yangu. Sikukaa chini tu na nianza kusema, aa, nisha pata kazi, nimetulia, ahaa, ndoto yangu kuu, ni nitoke kutoka mwalimu wa darasa, niende mwalimu mkuu, ama naibu wa mwalimu mkuu. Niwe na lengo kuu, nisipotoka hapo, nikitoka hapo, kutoka naibu, niende mwalimu mkuu. Naeza fungua shule yangu pia mimi nikue moja wapo wa director nikue naeza eneza niangalia pale juu kwa sababu kazi yangu inanirusu kukua na kuendelea kukua kila siku.

Mimi si mtu wa wanyama sana na sipendi wanyama sana ila hili swali linafurahisha kwa sababu tukilelewa tulikuwa na paka na panya nyumbani. Kwa hilo sasa nitasema ukiniuliza je kama napenda paka ama panya, paka ama umbwa pole, nitasema napenda paka kwa sababu paka. Niliona paka wanaeza kuwa wasafi kidogo Paka waneza wapikia mle chakula pamoja Paka si wachafu Lakini mbwa mbwa ananikalianga ngumu sana kulingana na vile ambavyo niliona nyumbani Sipendi wanyama ila kwa hili swali nitaenda na paka Paka naeza kaa naye sababu ni mnyama mdogo hana maneno mingi haezi toka nje ni mnyama tu ana adabu zake sawa nitaenda tu na paka lakini sipendi wanyama.

Kwangu, rangi ninaoipenda sana ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe mi kivyangu hunifurahisha naipenda sana na ni rangi ambayo nimeishi nikipenda. Sababu ya kuipenda ama inainanikumbusha nini nakumbuka tukiwa watoto mamangu alikuwa anasema mtu yoyote ana kitu cha rangi nyeupe huyu mtu ni msafi. Nika kuwa nikitaka ku niitwe mtu msafi pia mimi Sasa, kila kitu nacho nunuwa, nataka nya rangi nyeupe sababu, mamangu alisema, watu weupe ndo wana vitu, watu wa safi ndo wana vitu nye upe. Mimi huyo na nunua vitu nyeupe? Kwa kumiliki, vitu ambavyo namiliki za vya rangi nyeupe, aaa, manguo Kitanda changu, nyeupe. Ukuta wangu wa rangi, imepakwa nyeupe. Yani viatu zangu mingi ni nyeupe na sababu ni mamangu alinionyesha kuwa watu ambao ni wasafi wakona rangi nyeupe vitu vyao ni vya rangi nyeupe inanifanyanga nahisi kama kweli mi mtu msafi inani fanya sana nahisi mimi mtu msafi sana hata nikiwa karibu na watu najifanya mimi najihisi si kujifanya bali najihisi kwanza wa mimi mtu msafi iyo rangi naiona mara nyingi sana kwa nyumba yangu, nguo zangu na viatu zangu. Na vitu mingi ninavyo ni vya rangi nyeupe.

Nyama ninayo ipenda ni nyama ya mbuzi. Sababu ya kupenda nyama ya mbuzi sasa ndio hii. Kwanza harufu yake. Harufu ya nyama ya mbuzi, basi ukipika, basi kila mtu aliye, aliye karibu na wewe atajua unapika hiyo siku nyama. Tena chakula chako kinanukia vizuri, kina harufu fulani, inapea chakula ladha Yaani, ushai tengeneza supu ya nyama ya mbuzi, basi ukae chini, eka pilipili kwa umbali uinywe. Aah basi, nyama ya mbuzi harufu yake mimi hunivutia Kitu ya pili, nyama ya mbuzi ni laini, nyororo Ata mtoto mdogo anaweza akaila, bila kungangana Si kama nyama ya ngombe, ama ya kuku, kuku ya kienyeji, ambaye ngumu, lazima uipike, uipike nyama ya mbuzi, haina maneno mengi, ustarabu wake, harufu yake, ladha yake, utapenda Nyama ya mbuzi umpigo sana.

Kwa hili swali, naweza sema ndiyo nawafahamu majirani zangu, na tena naweza sema la asha siwafahamu majirani zangu. Nyumbani, mahali ambapo nililelewa, tulilelewa majirani ni kama mandugu zako, tunaishi na wao kama familia moja. Nawafahamu sana, na hao ni mandugu zangu huko nyumbani nikienda tunaishi pamoja, naweza lala kwa majirani, manake tulilelewa hivyo. Huku nyumbani mahali nilipolelewa, tulilelewa kwamba majirani wanakufaa kwa thiki na dhati. Ila nilipo kuja mjini basi, nilikuja nikaona kila mtu na nyumba yake. Watoka kazi aingia kwa nyumba yake, hana shughuli na mtu mwingine. Hata kimaneno na jirani yake, basi mjini basi siwafahamu majirani kabisa na hata siwajui. Ila nyumbani nawafahamu majirani zangu vizuri na vyema kabisa. Mpaka watoto wao.

Maendeleo ningetaka kuona katika jamii la kwanza ni masomo bora. Wacha masomo ikuwe kipaumbele katika jamii. Watoto wasome, watoto wakaweze kuhimizwa umuhimu wa masomo, mashule yajengwe vizuri, wacha shule zikuwe tu, zinaweza patikana, kama wakati wetu tulikuwa tunaenda shule bure. Hamna kitu ambazo mnazoitishwa, mamako anunue unifomu, vitabu, kalamu, basi we enda shule soma. Madarasa ya Boreswe, walimu wajiriwe, watoto wasome, maanake, masomo naamini ni kitu cha maana sana katika jamii na hutoa umaskini fulani. Kitu cha pili ambacho ningetaka kikue maendeleo katika jamii ni barabara na lishe bora. Watu wawe na barabara nzuri na lishe bora kwa watoto ambao hawajiwezi. Ama chakula basi kisikwe cha bei mingi sana, kisiwekwe pesa mingi, serikali iweze kuangalia ambapo. Kama ni unga basi ikuwe chini, kila mtu ama mwananchi wa kawaida anaweza akakipata. Maanake, mtoto hawezi enda shule bila kula. Pia chakula ni muhimu. Masomo, chakula, barabara. Izo ndio maendeleo ningetaka kuona katika jami yangu.

Naam, vitu za dhamana lazima tuzifadhi kwa sababu kama vile neno linavo sema dhamani. Dhamani ni kitu ambacho unacho kipenda ama kitu chamaana sana kwa maisha yako. So, ni lazima uhifadhi na ukitunze kwa njia zote. Kuepuka kisiibiwe, kuepuka kisiharibike, kuepuka kisipate madharaya yoyote. Kitu chochote cha dhamani, iwe urafiki, iwe chombo, iwe familia, iwe mamako, iwe babako, mzazi, iwe kalamu, iwe kitu chochote cha dhamani, unakiweka vizuri, ndo kisipate madhara yoyote. Mimi kwangu napenda sana kuhifadhi vitu vya dhamani.

Nashukuru sana, nataka kuongelelea kuhusu kazi yangu, ambayo naipenda na naidhamini sana. Kazi yangu kama mwalimu, nashukuru sana kupatana na watoto wadogo ambao tuna tunakuwa pamoja kila siku tunacheza na kufurahia pamoja. Kwanza, ningependa sana kusema, kuingia ualimu mimi sikuwa ni mi nimejichagulia. Hila mamangu alichagua nikuwe mwalimu kwa sababu yeya alitamani sana kuwa mwalimu kutoka kitambo. Hakuwa na hiyo nafasi hama fulsa ya kuendelea kusoma na kuwa mwalimu. Hila halitaka mimi kama msichana wake ya pekee nikaeze kuwa mwalimu. Ndiyo ndote yake ikaeze kutimia ya kuwa mwalimu. Na namshukuru sana kwa sababu napenda vile alivyonichagulia kwa sababu alinichagulia kazi ambayo ni kazi. Inakufanya ukue kiumbe tena na uweze kuhishi na watu na vizuri. Nakumbuka sana kile kitu ambacho nakipenda na naikumbukanga sana katika hii kazi yangu. Ni vile, kuna siku nilipatana na watoto lakini watoto wa maumbile tofauti. Nikaekwa kwa darasa lao. Ilibidi pia mimi nikuwe mtu wa maumbile tofauti nikaweze kuewaelewa vilevil. Na wao na niwapende vile vile walivyoumbwa. Ni kitu ambachuo kinanifurahishanga sana kwa kwa sababu niliona. Ukweli, sio lazima ukue sawa ndio uishi na watu sawa. Hilo naweza jifanya kuwa sawa, ndo uishi na watu sawa pia. Ukipata watu awako vile unataka basi unaeza wafunza kukua vile wewe unavyotaka. Kwa changamoto siezi sema nina changamozozo zote. Ila changamoto zineza tokea, bali ni changamato ambazo mimi mwenyewe naeza kuzikimu na naeza kuzi handle sana. So, si kitu ambacho naeza sema kuna changamato sana. Hila napenda sana kuamka na kuenda kazini kupata na hao watoto. Napenda sana miili yao, roho zao, manake wanafunguka. Na singependa kubadilisha kitu chochote kwa Career yangu. Singependa. Kwa kazi yangu. Kila kitu nasema al amdullilahi, ni mungu.

Natangulia na kusema mimi ni mwalimu. Sasa, kucheza nilicheza na watoto shuleni. Kabla ya kufunga shule, tulicheza. Manake watoto wanapenda sana kucheza, wanapenda mchezo. Watoto ni viumbe ambavyo ni malaika wa mungu ambao walitumwa. Sa napenda sana kuwaeka karibu. Tucheze ile mchezo wanataka, wafurahie, waende nyumbani wakiwa na raha. Kwa sababu pale shuleni mimi ni kama mama yao. Sa mara ya mwisho nilicheza na watoto wangu kabla ya wao kufunga shule waelekee manyumbani, kuenda kuwasalimia wazazi wao na kwa likizo. Ila tushafungua shule, tunapatana tena wiki ya kwanza ya Januari na wao tena. Na tutaendele ya kucheza na wao.

Kwanza, naeza sema mvua baraka kutoka kwa mungu. Na tunashukuru mungu anatuletea mvua na mvua husaidia sana wakati wa ukulima kwa sababu tunapata chakula. Kwa mashamba zetu ambapo mvua husaidia hizo vyakula kukua. Tena, naeza sema mvua ni kitu cha maana maanake, barabara pia, hunyooka kidogo, hakuna vumbi, hakuna uchafu mingi. Tunashukuru mvua ila ukinyeshewa na kuwe na matope na vile mimi hupenda rangi nyeupe basi wakati wa mvua huwezi vaa mvua ishai nyesha nikienda harusini na harusini tulikua tunavaa nguo nyeupe mamake nilitoka huko nguo yangu isha kuwa sijui inakaa kijani kibichi inakaa nyeusi haieleweki nguo inakaa aje wakati wa mvua unaeza unaeza ukalia siku ingine ikanyesha Ikanyesha nangoja kutulie nimetoka kazini sina mwavuli. Nilisimama, nilisimama kwa barabara kwa lisaa limoja na nusu. Maanake mvua likua inagonga. Siezi karibia mahali kuna magari, sikubeba mwavuli. Nilisimama kwa barabara kwa lisaa limoja na nusu. Mvua ni baraka ndiyo, lakini wakati mwingine mvua inaeza kufanya mpaka kile kitu ambacho ulikua unaenda kufanya basi ukae Ila mvui ikinyesha kama niko kwa nyumba. Nishafika kwa nyumba, nisikie hizo sauti za mvua mimi nalala kama mtoto. Yaani mvua, mvua ina mazuri zake, ina mabaya zake, tunashukuru.

Napendelea sana kufuatilia habari mtandaoni kwa sababu naiza pata hizo habari kwa jia raisi sana, mahali popote ntakuwa na ata kama nafanya kitu naiza eka mahali, nisikize kama nafanya kitu ingine. Iliali gazeti itani bini mine nengata fute ni nunue, nunue tofauti tofauti, gazeti tofauti tofauti, ndo ni pate habari tofauti, tofauti, lakini mitandaoni naeza pata habari tofauti, tofauti kwa mtandaotu moja. Hila ngazeti pia nitaitaji ni kai chini ndo ni lisome, sio kama kusikiza. Unaona sasa inakuwa ngumu kupata uyomda wa kukaa chini na kulisoma lile gazeti. Hila habari za kusikiza mtandaoni ni raisi naeza sikiza ni kifanya vitu zingine na napata ujumbe ambao ni the same na hile tuiko kwa ma gazetini.

Ule ujuzi ningetaka kujifunza kwa huu mwaka ni ujuzi wa upigaji wa gitaa, kucheza gitaa. Kwa sababu naonanga ni kitu ambacho nimekua sana kikinivutia. Na ni kitu ambacho ningependa sana kwa sababu mimi napenda mziki sana. Sasa nikijua kucheza gitaa, especially hiyo base gitaa, itakuwa rahisi kwangu sana. Nishaijifunza maramoja, lakini sikuweza kushika, maanake nilikuwa na vitu mingi nafanya kwa huyo wakati. Na umuhimu wake ni kwamba kwa kupenda kwangu mziki na nikijua kucheza gita, basi itakuwa mzuri sana, ambapo naimba na nacheza gita. Tena nataka nianze, mapema, ndo ikue ndo rahisi mimi kuelewa, ama ndo ikue na muda mwingi sana ya kuicheza. Wakati mzuri wa kuifanya ni wakati huu huu, ambao nimeamua naenda na nafanya. Sijai aribu tena, ila nilijaribu na nikachia katikati. So, sionagi kama nilijaribu najambianga sijaijaribu, ndo nikianza, nianze kama mtu ambaye hajui.

Naam ningependa andithi za ajabu kwa sababu na kumbuka tukua watoto wa dogo, tukua tunabeba vitu zetu, tunaenda kukaa karibu na babu zetu na nyanya zetu waeze kutueleza hizo andithi za ajabu ajabu. Andithi za ajabu zilikuwa zinavutia sana tukua watoto kwa sababu, tukua tunambiwa andithi za vitu ambavo atujai ziona kwa ulimwengu wa kawaida, hila ni vitu zilikuwa zinaofia sana na tunaisi kwa mba ni kitu cha ajabu sana kwa maisha zetu. Hivi hivi nilivo mtu mkubwa kuna ndithi ambayo ukinipigi hama ukinieleza basi nitaisi ni ndithi ya ajabu. Ndiyo nigependa andithi za ajabu manake ni andithi ambazo zinaeza kuvutia, zina mvutio wake na zinaisia zake kulingana na yule anaye kueleza. Sa andithi za ajabu ni mzuri sana kwa wakati huu pia.

Kwa kuzungumza kuhusu siasa ndiyo, ntasema ndiyo kwa sababu nahisi viongozi ambao tunao kwa sasa ni watu ambao hawazingatii umakini, utaratibu ambao wao wenyewe walituhaidi wakati walikuwa wanaingia kwa hizo viti wamekalia kwa sasa watafanya. Na tena katika hii nchi ambayo niko naona kila mtu ana uhuru wa kuongea kile ambacho anachohisi kuhusu siyasa. Hila, ata kama naongea kuhusu siyasa nakuanga makini sana kuiongelelea kwa sababu kuna vile unaeza teleza ulimi na ukajieka kwa shinda ambayo vyiongozi wetu watakupiga. Hila, ukiwa na elimu mzuri ama akili mzuri, unaweza ongea kwa njia ya nidhamu na wakaeza kupata vile unavyo sema. Hila, unajua kabisa hawatafanya vile ambavyo unavyo taka wavifanye ila vile ujumbe wako umejulikana vile ulikua unavyo taka. Kisiasa ndiyo napenda, kurekebisha napenda, kupongeza pia napenda. Ntafanya zote pamoja.

Ili swali linanikalia ngumu bali nitajaribu kulijibu kulingana na vile ninavyolielewa sandaka natoa ndiyo kwa sababu na mtolea mwenyezi Mungu na biblia takatifu imesema tumtolee Mungu sandaka. Ndio sandaka nitatoa sana kwa sababu namtolea Mungu. Michango nitatoa. Kwa sababu naamini michango inaenda kusaidia watu ambao wasio jiweza. Michango basi ni ya kuinua watu ambaoa hawana elimu. Michango basi maybe ni ya kusaidia watu ambao ni wagonjwa hawawezi jilipia. Michango pia inaweza jengea watu ambao hawana makazi. Sa nafanya zote, sandaka michango nafanya zote. Sandaka namtolea mwenyezi Mungu ambaye ametuimiza katika kitabu chake takatifu cha Bibilia kwamba, tumtolee sandaka kwa kama shukurani mioyoni mietu. Sa michango pia natoa na pia namtolea mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo michango kwa sababu wale watu ambao natolea ni watu wa Mungu na ni watu ambao watasaidika na Mungu atafurahia. Zote nafanya.

Kwa sasa, maanake niko Kenya, nitasema East Africa yote, Kenya naanza na Kenya Museum, naenda 4G za zabawi kwa Mombasa, natembea archives nairobi pale, niweza kuelewa historia wa waKenya, chanzo cha mila, and story, kabila, tofauti, tofauti, wanaamini vipi. Nikivuka pale Uganda, ningependa kuenda Uganda Museum Kwa sababu pia inanifunza kabila zao, tamaduni zao, jinsi watu walivyofanya vitu Tanzania pia ningetaka niende Tanzania Museum Pia, nisome hivo hivo, izo tatu, kwa East Africa ni hizo izo tatu ningetaka kuenda Kwa sababu ni kama nahisi ni kama sisi ni mandugu So, kihistoria nigependa nitembelee museum ya Tanzania, museum ya Uganda, museum ya Kenya. Na Kenya ambapo nimetembea, mbali naendelea kutembea kihistoria mingi, kama fort Jesus nataka niende, ndio nipate kuelewa historia ya kwetu jamani.

Nguza ndabu, tasema hivu. Ukimuza na pedo kufo nguza inagani, tasema nguze nye ndabu. Nguze nye shima, nguze nye kitembea siisi nkambaye nko uchi. Kama nindaka nisa ni mwishimu nye simu mwishimu nye mungu. Kama naendaka zini, basi nae shimu kazi yangu. Nguze nye shima, kama nava kaptula, basi kaptula yangu isuye nishika sana. Kama nava rinda, basi rinda langu lisikue fupi sana. Kama na vasiketi, basi sketi yangu isikwefupi sana. Nisijionyeshe mwili wangu, basi ni ufunike na niwe mtu ambaye ni nanithamu kwa mavazi yangu. Kwa sababu naamini vile unavyovaa ndio watu wataka vyo kuchukulia wewe. So, mwavazi ni muimu na aina za mavazi pia nitasema na zichagua kulingana na vile zinavo endana na mwili wangu. Sichagui vazi jazi kwa sababu ni vazi. Kama haiendani na mwili wangu, basi siezichagua. Vazi ambayo linaendana na mwili wangu, vazi lenye nidhamu lenye halinikosei heshima basi nitalivaa.

Jusi ya matunda ambayo na upenda, nitasema jusi ambayo mechanganyo matunda yote, kaya kwa ndani ambayo tunaita cocktail, ni jusi mzuri sana kwa sababu na mine, nimechukua ya mandini mingi sana kwa matunda tofauti, tofauti ni kayanyo. So ukinchanganye hizi ya matunda untengeneze jusi kwenye hizo matunda zote pamoja. Nitashukuru sana kwa sababu na miningi nisha kunyo madini mingi kutoka na kwa hizo matunda mingi ambazo zimekorogwa pamoja. Tena ni tamu, inashuga mingi, inaladha tofauti tofauti ambayo inavutia kwa ukunywaji. Hila kama ni tunda moja ambayo tunaliongelelea, jusi ambayo naipenda ni matunda ya nanasi. Nanasi pia inatuwa jusi mzuri sana, tenaikwe baridi, nitafraia sana. Hila ukinichangani nishia matunda tofauti, tofauti nanasi, dizi, yenye imeiva, uchangani matunda tofauti tu inapendeza sana.

Sababu naishi peke yangu, na naishi kwa nyumba yangu peke yangu, na manguo ambazo nafua ni zangu peke yangu, nafua mara moja kwa wiki. Naamini nikifua mara moja kwa wiki kwa sababu jumatatu mpaka ijumaa niko kazini. Saa, inamaanisha kwamba sina muda wa kufua hapo. So, ile siku ambayo niko nayo ambayo ni ya kupumzika ni jumamosi. Jumamosi ndio nafanya usafi, nikifua manguo zangu zote za wiki hiyo, nifanye usafi kwa nyumba yangu, ndo jumapili niende kanisani. Tawaona kutoka ijumatatu mpaka ijumaa, sina nafasi ya kufua. Sawa, ile siku ambao ninafasi ya kupumzika na kufanya usafi kwa nyumba yangu ni ijumamosi. Ndio maana nafua mara moja kwa wiki ambayo ni jumamosi, nikifanya usafi pamoja zote.

Kwa sasa naeza sema sina timu yoyote ambayo ninayoifuatilia sana ya michezo, ila nina timu ambayo nataka kujifunza kuyusu na niju istoria yake na niweze kufuatilia. Timu hii ambayo naiongelelea ni asenali sababu ninapenda asenali ni mchezaji ambayo na cheza vizuri sana ambaye ni saka. Tukona rice, tukona watinio, tukona juzuz, hao ndio wachezaji ambao najua kwa hiyo team Hila kwa sasa naskia mvuto wangu uko kwa asenali Sia ti nina timu sana naifuatilia Izo zingine zikicheza pia nafurahia Ila sio kama asenali Lakini asenali itakuwa timu yangu very soon nitakuwa na work kuifuatilia sana.

Mziki ambao na usikiza mara nyingi ni mziki wa ki-gospel, yani mziki wa ki-dini ambao unainua roho yangu. Kila asubuhi nikamka na mziki wa injili ambao naweka, saa saba lazima nieke mziki wa injili. Jioni nikenda kulala nasikiza mziki wa injili ndio nieze kulala na niweze kuomba vizuri. Mziki wa injili najipata na sikiza sana kuliko izi mziki zingine za kawaida kwa sababu ni kitu ambao na amini, kiroho mungu ananisikiza sana ambapo na imba na mtukuza. Tunaeleano sana nasikianga sana nimeingia mawinguni ni kama naongea nae kupitia wimbo. So huu mziki wakidini ama wakiinjili ni mzuri sana kwangu na sikiza mara nyingi kwa siku sana.

Haa, ili swali ni swali ambalo la nifraisha sana kwa sababu kwangu singoji barua pepe yeyote na sio raisi niandike barua pepe. Sababu ata kwa simu yangu, sio raisi unipate mi nikiandika barua yoyote ama message kwa mtu yeyote. Sasa sio barua pepe nitangoja kwa sababu ata message sipendi napenda unipigie simu tuongee tumalize. Sasa mba barua sipendi kabisa. Wacha sasa barua pepe sipendi. So singojei barua pepe yeyote. Sioni mtu yeyote wa kuniandikia ama mi nimuandikie la asha. Kwa sababu saa hii ata communication ili change sana wakati teknolojia pia ina change. Tuendelee tu kuchange nayo pia. So barua pepe ngumu sana. Sina na singojei mahali popote.

Sipendi michezo, ila nitasema, mchezaji ambaye ninampenda na mchezaji ambaye ninaye mjua ni Bukayo Saka wa Arsenal. Huu kijana, naona ni mweusi mwenzangu? Iliali haku zaliwa huku Afrika, bali napenda vile anavyo cheza, vile anavyo fanya mipirazake na kuzipanga hapa pale, asipofunga, amepitishia mwenzake, amefunga. Anajua kucheza, anajua kupanga mipira zake vizuri. Bukayo Saka nilimjua ukuchezi wake, anajua kucheza sana. Na ninampenda sana kwa sababu, si mtu wa kibinafsi. Akipata mpira na kuna nafasi, waona ampitishia mwenzake ndiyo aweze kuweka ile goli Unuona huu jana, anaweza tengeneza njia mingi sana za kutengeneza goli, ndiyo sababu unona, Saka ni mtu ambaye like nampenda na mfuatilia sana kwa uchezi wake.

Napenda biolojia sana kwa sababu inaongelelea sana kuhusu mili yetu vyakula ambavyo tunavila maisha ambayo tunafanya kila siku Biolojia naona ni raisi sana kwa sababu ukiniuliza viungo vya mwili kazi za viungo vya mwili vile chakula inavyo kuwa absorbed kwa mwili vile chakula inavyochukuliwa kutoka kwa mdomu kuenda mwili mzima iyo yote ni biolojia vile ambavyo mkinywa maji nini itafanyika vile ambavyo miti hukua vile ambavyo miti upollinate vile ambavyo wanyama wanakula wanyama wengine kwanjia fulani ni kitu ambacho kiko hapo so ni kitu ambacho hakifanyi nifikirie sana ni kitu ambacho kinachukua mazingira ambayo niko na kunifunza kulingana na hayo mazingira ambayo niko So biologia ni somo ambalo nalipenda kwa sababu linanizungumzia mimi.

Mji wangu wakuzaliwa nilizaliwa maeneo ya Meru County, maua, New District, Antobocho ndio location, na Kiriru ndio village. Uku kwetu naeza sema natamani sana kwa sababu tulikuwa na maji mingi sana. Maji ilikuwa kitu ambacho sikuwa na dhamini, ama kitu ambacho sikuwa naona ni kitu ya maana. Mpaka nikaenda maeneo mengine nikapata hawana maji hicho ndicho kitu cha maana nilikuja kuona Kwa sababu kwetu Unaezeenda tu kidogo uone maji inachimbuka pale chini utotoni tulikuwa tunapenda kucheza na iyo maji sana na wazazi wetu walikuwa wanapenda kutuzuia Kwa sababu walikuwa wanatuambia ni maji ya kisima ambayo mungu ametupa na ni maji matamu sana haikuwa inahitaji tu yachemshe ama nini Tulikuwa tunasema ni maji masafi kutoka kwa mungu na tulikuwa tunayapata sana Kitu ambacho kingine kilinivutia na huko kwetu ni wanyama wapori ambao, awa si wabaya lakini tulikuwa tunawaona sana Kwa sababu tulikuwa karibu na pori ya huko kwetu walikuwa wanakuja sana huko nyumbani Ila walikuwa wanaharibu vyakula sana huko kwetu kitu cha maana sana ni hayo tu maji kutokea tokea, kuchimbua chimbua maji sana na nikirudi, napenda sana kurudi nyumbani kila disemba, niende nikaone wazazi wangu. Kwa sababu, hiyo mji nao, naamini kwamba, mungu alitubariki. Na kitu ambacho alitubariki, nacho sana ni maji.

Naam, nanunua vitu kutumia simu kwa sababu hapa Kenya tuna mfumo ambao tunaita Mpesa. Unaeka pesa yako kwa Mpesa. So, inakuwa, unaeza nunua vitu kutumia Mpesa. Unalipa kutumia Mpesa kutoka kwa simu yako. So, inakuwa rahisi sana. Si lazima ubebe pesa kwa mkono. So, kutumia simu kununua vitu ni rahisi. Tena kwa mitandao siku hizi, ukiingia kuna watu wanauza vitu huko mitandao ndani. Unatumia simu yako, unaenda hapo, unaangalia ambacho kinakufurahisha, unanunua, unalipa, kutukupitia mpesa. Kiti yako inakufikia up mahali, ambapo uko ndio ulipe, sasa fare ya kuletewa kutoka kwako, pia unatumia mpesa. So, kununua vitu kutumia simu yeah, natumia sana, kwa sababu ndio mfumo rahisi kwa sasa hivi, kama hutaki kubeba pesa. Ukiingia kwa gari, unalipa na mpesa pia, yeah simu ni rahisi sana kuliko kubebana na pesa mingi.

Napenda ugali kwa sababu hicho ndicho chakula ambacho tulilelewa nacho kutoka utotoni maanake tukuwa tunakula ugali, mboga, nyama. Ama nyama, ugali na kitu ingine. Ama samaki, ugali, mboga. Ugali ilikuwa lazima mkule kwa siku mara moja. Si kwa wiki mbali kwa siku mara moja. Mkikula ugali mchana basi mtakula kesho yake ugali jioni kesho yake ugali mchana hivo ugali naipenda sana Kwa sababu hata ni rahisi kupika ugali ni tamu ikipikwa vizuri Ugali unaeza pata hata kwa mtu ambaye hana chakula inakuwa rahisi kupata ugali Ugali si bei mingi ama ni bei nafuu Kwa sasa napenda ugali na ugali ni tamu Kwanza ukila na nyama na mboga za kienyeji aa mashallah mamangu akupigie akupikie utapenda sana napenda ugali tena hushika tumbo sana ni chakula ambacho tunaamini ukila hauhisi njaa haraka kama wali wali unahisi njaa tena watu wa mombasani wanapenda wali sisi watu wa huku Nairobi ugali ndo rahisi kwetu.

Kitu cha kwanza nikitoka kazini kabla nilale ni kupika chakula cha jioni nakila kwanza alafu naingia bafuni naoga mwiili mzima kabisa alafu napiga mswaki kwa sababu lazima ulale kama mdomo wako unanukia vizuri. Alafu naoga vizuri na maji moto ambayo yatanisaidia nieze kurelax kidogo. Na kama nina kitabu na soma, na soma kama peji mbili, tatu, nne hivi, baada ya hapo ni kusikiza nyimbo za injili, kuomba, alafu sasa naingia kulala. Kwa sababu kabla ya saa tatu natakanga niwe nimelala, ndo kesho yake niweze kurauka mapema bila uchovu wowote na nikuwe nimepumzika vizuri.

Kuchora, kuchora, nikiona watu wanachora nafurahianga sana kwa sababu kuna vile mchoro unaongea na kuna vile mchoro una aina yake. Sasa nilikuwa na iyo tamaa sana ya kujua kuchora ambapo nilijipata naeza chora hata kama si vile sana naeza chora na baada ya kuchora pia naeza paka rangi kulingana na vile nataka iyo umbo ambalo nililochora litoke vizuri. Ila kati ya kuchora na kupaka rangi kwa sababu nafanya zote, kuchora ni ngumu ndiyo, kupaka rangi pia ni ngumu kwa sababu lazima upake rangi ukifuatanisha bila kutoa nje ama nini. Bali kuchora naonanga ndio kitu ambacho, kinanitoa vizuri ndio kinatoa hisia zangu vizuri. So kwa kupaka rangi na kuchora naona kuchora ndio kitu ambacho nachokipenda sana.

Njia ambayo inaeza nifanya nipumzike haraka, ni wakati ambapo naingia bafu na kuoga majimoto najichoma mwili mzima. Alafu nakaa chini nasoma soma kidogo. Nikinywa maji moto inanisaidianga sana. Kwa yoga na meditation badu sijajua sana manake sijajifunza sijakuwa sana kwa hizo ju ni vitu ambazo najifunza. Kutulia na kusikiza mziki ni kitu ambacho pia unisaidia sana kupumzika na wakati mwingine inanisaidia vitu mingi sana sasa kupumzika kwangu ni kuoga kusoma ama kusikiza mziki kwa mbali sana ambapo mwiliangu inapotulia nikiwa hapo kitandani. Wakati mwingine kuna nyimbo zingine ambazo ukieka zapiga kelele, Lakini kuna nyimbo ambazo zinakupa ustarabu fulani ya usingizi hivi kupumzisha akili kila kitu Mimi mziki unisaidia sana kupumzika kuliko kitu ingine yote kama nishaoga lakini.

Tadmini za kazi ni zanaa muhimu sana kwa mashirika kwa sababu zinasaidia katika mwelekeo, zinasaidia katika maendeleo, zinasaidia katika mawasiliano, zinasaidia katika huamuzi. Na tadmini za kikazi vile navyoelewa zikifanywa vizuri zinaweza kuleta tija kubwa na kukuza wafanyi kazi katika zile mashirika mbali mbali. So, zinaezasaidia kwa kwingi sana, hizo ambazo ni metaja nne ni kidogo pekeyake, ambazo ni mue muelekeo, maendeleo, mawasiliano, na uamuzi. Zina saidia sana, kwa hizo vipengelevi nne.

Ita lingana na hile kazi yambawa ni mepewa ila kwa mimi pekee yangu na hisi kuamba ni kipewa kazi yangu pekee yangu ndo nafanya kazi vizuri. Kuna vile ambavo ukinipa hii ndo ya angu na heza fanya na unangana jituma zaidi kulikuwa mbapo tuna muenza angu kwa sababu tutanza laumiana o huyu wa kufanya, huyu ndi alikuwa na paso kufanya mpaka hapa, hii likuwa ya huyu, huyu ndi alifanya hii. So, naona si vizuri sana, na sifanyangi vizuri sana tukua na mtu mungine. Hila nikuwa peke yangu, naona nafanya kazi vizuri, na kazi yangu naipanga vizuri, kulingana na vile naona, nairivia kwanza, before niipeleke maali kuingine, ni kazi yamba wanapenda, na kwa sababu mimi mwenye inapenda kazi yamba imepangwa vizuri, unaeza ifuatilia kwa mtiririko fulani. Na mnape na kufanya kazi peke angu bila mwenzangu, lakini nikipata kazi ambayo naizafanya na mwenzangu pia, sisemi siyezi fanya naizafanya, lakini wezi linganisha na ambapo ni mefanya kazi angu peke angu.

Naam, hili swala ambalo umeniuliza hapa napenda wanyama wa aina gani, sitaki niseme sipendi wanyama ila sipendi kufuga wanyama kwangu, hio ndio kitu ambacho najua, ila kuenda kuangalia wanyama, napenda kuangalia wanyama, alafu nitoke hapa mimi, nisiwaangalia ati nawaangalia kwa kuulishe bora ama kitu chochote, ila kuenda tu kuangalia ni rudi ni sawa. Aina ya wanyama ambao napenda ni wanyama ambao ni watulivu, wanyama hawana maneno mengi kama paka hivi, na nikama ni wanyama wa porini basi napenda wanyama kama ile jirafi hivi, napenda wanyama ambao wana vitina, kobe pia si mnyama mbaya, ni mtu ambaye naeza shika, ndovu pia lakini nimwone kwa umbali, kifaru mnyama mzuri tena, Lakini ya akina simba nao chita Hapana la asha sipendi wanyama ambao wananiogopesha ila sipendi kueka wanyama kwangu pia.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni asenali. Ni timu ambayo naonanga ina inaweza fika pale na kushinda ili kile kikombe. Hila mimi sielewi sana mpira, mali timu ninaishambikia sana ni timu ya asenali. Sababu kuu ni kwamba najua wa wachezaji kama watatu wanne ambayo ni Bukayo Saka. Tuko na mchezaji ambaye anaitwa Rice, tuko na mchezaji ambaye anaitwa Jeusus, tuko na mchezaji mwingine ambaye anaitwa Martinio. Si eti najua mchezo sana, mbali najua wale ambao. Sikianga wakitajatajwa, wakifunga wanatajwa, wa waki wakicheza vizuri nasikia wakitajo uko inje. Naam, asenali ndo mchezo mbao naushambikia sana, ni timu mbao na ushambikia sana. Wakishinda na isingi vizuri sana, nafraia sana. Hili hali sieti mimi ni fan sana wa mpira lakini asenali wakishinda naskianga vizuri.

Kipawa mbacho na mini nacho ni kipawa cha uimbaji sababu uneza nipata bafuni na imba, jikoni na imba, mkiosha manguo na imba. Natena uimbaji wangu siu imbaji ambao nisha yenda shule ni kafanyia, mbali ni uimbaji ambao nimejifunza tutoka ututoni, nimekua nikifanya moja, mbili, tatu. Mpaka wa sasa, wimbaji wangu ime boreka sana bila kuenda shule Sijigambi, mbali naonanga ni kipaja ambacho mungu alinipa Ata nikenda kanisani na nzaimba Utashinda watu wenye ambao naenda shule kuimba na shukuru mungu kwa hiyo ucho kipaji Manake nilikijua mapema nikuwa mtoto Mamangu alinisaidia sana kukielewa, kukijua na kukikuza Ata kama siku wai enda shule bali Nilikuja wenikajipata kwa kusikiza wenzangu Hapa pale kujifunza, nyumbani, nini ya kufanya, nini ya kutofanya Wimbaji mekua kipajichangu.

Udhaifu kila mtu anao, ndio, lakini pale kazini ni uwelewe kama una udhaifu fulani, jaribu iwezekanavyo, uweze kurekebisha. Na kama udhaifu fulani imekulemea sana, muite mwenzako ambao mko karibu sana, muongelele kusu huu udhaifu ambao unakulemea sana. Na baada ya hapo, ukiona tena haisaidi, nenda kwa wale wakuu waeleze unaudhaifu fulani. Hila unajaribu sana vile utauwacha ama vile utaweza kujisaidia waweze kukuelewa pia. Manake kila mtu anaudhaifu wake, na pale kazini unaona sasa, maybe udhaifu wako unakuadhiri kikazi. Lazima sasa uongee ndo watu wakaeze kukuelewa. So kwangu, udhaifu kama nao na anzanga upombana nao mimi mwenyewe, ikinishinda basi ndo natoanje, don niweze kupata usaindizi.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda sana kuisherehekea na ndugu, jamaa na marafiki, kwa sababu ni siku ambayo watu wanaiona ni siku ya maana sana, ni siku ambayo tunaibebanga siku ya maana sana. So lazima majamaa, ndugu, marafiki, familia tuwe karibu Tukaweze kukua hapo, tuone mwenzetu akiendelea Kwanza mimi, familia yetu inaonanga maendeleo sana na inakuombea mazuri wakati wa siku yako ya kuzaliwa Ila mimi, mwaka uliopita, sikusherehekea siku yangu na jamaa na marafiki sana Nilitaka sana ni hiyo muda nitumie kumuomba mungu anielekeze kwa njia inayo faa ambapo niliona mungu ndo chanzo cha kila kitu. Sikusherehekea hiyo siku nilikaa nilisherehekea na mungu wangu na kumueleza kile ambacho ningetaka huo mwaka unaoanza. Ila siku mingi tunasherekea na ndugu na marafiki.

Wakati kuna mzongo wa kazi, kitu ya kwanza ya kufanya ni kuweka kazi yako kwa ratiba. Iweke mahali ya ambapo unamtiririko fulani, baande hakufanya hiki kitu fulani, nitafanya kitu kingine fulani. Baande hiki nitafanya hiki. Maana usipo panga kazi yako basi, utajipata kazi mingi hujafanya. Kitu cha pili, anza na kile kitu ambacho ama ile kazi ambayo haichukui muda mwingi. Anza na iyo umaliza nenazo zote alafu sasa uende kwa zile zinachukua munda mwingi na zinaitaju ufikiria sana. Wekea kila kazi anda kazake ama masaa yake. Hii kazi nitaifanya na muda fulani, wakati fulani, siku fulani. Unaona, ndio usikue una msongo mana wakazi, unashikai na uachilie, unafanya hii una aah aah fanya kazi maliza, enda kwa kazi ingine anza na kazi ambazo azichukui muda mwingi na azichukui mafikira yako mingi Ukipangilia kazi yako vizuri na uifuatile vizuri hivo nilivo kueleza Basi na kwa raisi kwa angu Kwa sababu mimi nikipanga kazi yangu na jua na anza na hile haichukui muda mwingi, chukui mawaza yangu na anza nazo na maliza na zimimina hivu kulingana na masa zake na namaliza na jipatanga nimemaliza Atanga sina sionange kama msongo Kwa sababu kama nisha panga kazi yangu Nilaisi sana kufanya.

Kusimamia ni kazi mzuri ya kusimamia ni mzuri unaeza jihisi vizuri ukisimamia Ila mi naamini kusimamiwa ni mzuri kwa sababu ndio hapa unajipata unaona makosa ulifanya wapi makosa hukufanya hapa hii kazi ulifanya vizuri hii kazi hukufanya vizuri Kusimamiwa tena inakupa ile atimiliki ambayo unaona we mwenyewe umefanya kazi mzuri bila kusukumiwa sana Lakini ukisimamia unaweza jipata kazi zako zote hujafanya kwa sababu unajua we ndio msimamizi wa hapo hakuna kitu inaeza fanyika Lakini ukisimamiwa unajua unaeza fanya kazi mzuri kwa muda uliopewa na umalize haraka napenda sana kusimamiwa kuliko kusimamia.

Kwa sasa la hasha sisomi gazeti, lakini kitambo tu nilikuwa naona tukitumiwa gazeti kwa sababu hakukuwa na njia nyingine ya kupata habari. Either usome gazeti ama usikize radio, ambapo radio ilikuwa a bit expensive hatunge eza, lakini gazeti zikuwa tunaeza zipata. Kwa sasa ni kitambo sana ndio nishike gazeti nisome, siezi ndanganya kwanza nasoma gazeti kwa sababu teknolojia imekua ingine. Kwa sasa naeza pata habari kwa simu yangu Sio lazima niende nikanunue gazeti Sio lazima nibebe gazeti Sio lazima nikae chini nisome gazeti la hasha bora nina simu yangu na data Basi naeza ingia nipate habari na inakua rahisi kwangu kuliko kuenda kutafuta gazeti na kukaa chini kuisoma Anamu kwa sasa sisome gazeti kusema ukweli.

Uzoefu ambao umenifunza zaidi pale kazini ni kupanga kazi yako kwa ratiba fulani. Umenifundisha sana kwa sababu nilikuja kuona usipopanga kazi yako unajipata unafanya kazi moja, unarudia tena, umeacha hii unashika hii unaachilia unashika hii Lakini ukipanga kazi yako kwa orodha fulani ambao unataka ifanyike kwa muda fulani wakati fulani siku fulani. Inakuwa rahisi kwako, maanake unajua cha kufanya kwa sasa na dakika ijao unajua kitu ambacho utakachokifanya. So, uzoefu wa kupanga kazi yangu, ama uzoefu wa kukadidi ama kuandika kazi yangu na kuipanga, ni uzoefu ambao umenisaidia sana. Kwa sasa kila kitu ambacho nachotaka kukifanya hata kama siko kazini, lazima nifanye mtiririko ama nipange, kulingana na vile itafanyika na vile anataka ifanyike, ndio ikuwe rahisi kwangu kufanya.

Kwa kawaida napenda sana, kama kabisa kabisa na muda, nilale kwa masaaa manane. Kwa sababu, nikilala masaa manane kesho yake siamkangi kama nimechoka. Kesho yake nasikianga mwili wangu umepumzika vizuri. Ila, kama sio siku za kawaida, kuna kitu nimefanya, kuna kitu ambacho nimechelewa mahali. Naeza lala masaa matano lakini masaa manane napenda sana kwa ukawaida wangu na vile nimepanga vitu zangu napenda kabisa kabisa nifanye nilale masaa manane. Ndio kesho yake nising'ang'ane sana ama nisianze kulala hapa pale. Masaa manane naamini kulingana na wanasayansia ata wamesema masaa manane yanatosha kwa binadamu. Kwa sababu mimi sio mtoto mimi ni mtu mkubwa na kama ni mtoto atazidisha Lakini mtu mkubwa masaa manane basi yananitosha.